Wakati wa wasiwasi kitu ambacho miu kifanya na pumua mara tatu na kiti chini najuuliza nitafanya aje wakati nauna jambo nigumu lenya mbalo misi iliwezi natafta msaada kwa wale watu ambao wakona umarufu katika lile jambo na wambia hili jambo limenikumba na ninaomba mngilekeza jinsi ambavyo nitalitatua kwa sababu Unapo kuwa na wasiwasi wezajikuta umekimewe fanya kitu ambacho chaweza kuletea atari badae ama chaiza kuwa si kitu kizuri kwa sababu ukukatika hali ambayo siya utulivu ujuyu ufanye nini uache lipi kwa hivyo wakati ni kwa na wasiwasi ni vyema ni mjulishe yule ambaye na mpenda ama yule mtu ambaye naona aneza nisaidiya kuwaraka hiwe ndugu wawu dada au kakayangu na miufanya hivo. Ndiposa niweze kutule kwa sababu wasiwasi wangu waizafanya hata nijikute nimeanguka chini naiza jikuta hata tumbo limeniaribikia ama sijui nifanya vipi naeza jikuta hata nisababishia mskumo wa damu.

Ninapoamka kila asubuhi kinywaji ambacho mimi ukitumia napenda kunywa maji ambayo. Si baridi mno na si joto jingi.Yale maji ya vuguvugu. Napenda kuyatumia sana kwa sababu.Tumbo langu linakuwa natatizo, sana nikianza asubuhi na kuanza kula vyakula ambavyo. Vina sukari, vina mafuta, tumbo laanza kunguruma kwa hasira sana.Kwa hivyo nahakikisha nimeyatumia maji ya vuguvugu.Na baadaye nachukua ndimu na tangawizi naziweka pamoja na asali alafu nazinywa. Ndiposa nikimaliza, ndio nianze kujipanga kunywa kiamshakiywa vizuri.Kwa hivyo natumia maji yangu kwanza. Alafu naweka maji ambayo niya ndimu na tangawizi.Si kila siku lakini.Si kila siku mimi utumia tangawizi na ndimu kwa sababu yaweza sababisha mtu. Apoteze kilo nyingi mwilini.

Kumbukumbu ambazo nzuri ni kutoka katika shule yangu ni chuo kikuu nikiwa chuo kikuu niliweza kukutana na mambo mengi ambayo sikuwa nayajua yakaniwezesha kuwa na kumbukumbu nzuri kwa sababu mara ya kwanza kuabiri lile gari la serikali kupelekwa sehemu mbalimbali kuweza kusoma vitu mbalimbali kwa sababu nilisoma somo la kriminolojia niliweza kupata fursa ya kutembelea wafungwa gerezani niliweza kuwatembelea watoto pale nyumbani ambao wale watoto ambao wametupwa na wakaweza kusaidiwa na wasamaria wema Nilipata fursa ya kutembea pale na kuweza kuongea na wale wafungwa ambao wanapitia hali ngumu na kusikiza yale masahibu yao na lile ambalo lilifanya likasababisha wao kufungwa. Kwa hivyo, kumbukumbu nzuri yangu chuo kikuu ilikuwa ni hiyo. Niliweza kupata wakati mwema kujifunza mambo mengi ambayo ata kwa sasa sijapata fursa ya kuyatenda.

Kiongozi mzuri huli ambaye anasikiza wanaanchi ya wale ambao walio mchagua. Kiongozi anaitetea haki za wanainchi. Kiongozi ambaye anamuogopa mungu, anamsifu mungu. Kiongozi ambaye afungui mdomo wake kutuwa cheche za matusi. Kiongozi ambaye anajua kwamba. Jamii fulani katika bueneo la bunge lake linapitia hali ngumu anenda pale kuwasaidia. Kiongozi ambaye anatia bidii mno wanapigania jamii yake, yeze kupata pesa fulani za msaada. Kiongozi ambaye anajaribu kwa kikisha katika eneo bunge lake watu wamepata kazi. Kiongozi anakikisha watoto wa eneo bunge lake wameenda shule bila kuitishwa pesa. Kiongozi ambaye ni mtetezi wa aki. Anaekaa chini na kuongea na wanainchi na kusikiza yale ambayo yanawakumba na kueza kuyatatua kwa hekima muno ndiye kiongozi ambaye ninaezamtambua. Lakini wapata sana sikuizi viongozi wametawaliwa sana na tumbo wa meka tumbo lao mbele na kutaka pesa za kutajirisha familia zao. Lakini haifai kuwa hivo. Kiongozi anafaa kuwa na wasikiza wanainchi, amewayeka mbele, anawatendea kazi kama ni barabara atawatengeneze iwe nzuri. Kama ni kwasaidia katika biashara, aweze kuanzishia ili mtu wa jiendeleze. Kiongozi ambaye anakuza talanta watoto wadogo katika mitaa. Kiongozi ya nae ya kikisha kwamba wanaume ama mtu yoyote aja fanyiwa jambo mbaya kijinsia. Huyo ndiye kiongozi ambaye tunadhamini katika dunia ya kisasa.

Likizo yangu ya ndoto niwe kuweza kusafiri katika nchi ya marekani. Na niombi langu sana. Siku moja niweze kubatika ni pate ya mtu watakai ni saidia niweze kufika katika ile inchi. Napojibu swali la kwanza unaweza kushiriki ni mali gani ungependa kuenda. Nimesema ni ungependa kuenda marekani. Sana sana labda ni afueni milimani ya mjini hapa. Nataka kuenda nchi ya marekani. Niweze kutembea katika zile bahari kubwa niweze kuona yale majengo jinsi yako jinsi wale watu wanaishi jinsi ambavyo wanafanya kazi teknolojia yao Nikipi ambacho wanafanya vyema kutuliko ukukwetu Ilo ndilo jambo ambalo ningependa kuomba sana mwenyezi mungu aweze kunisaidia Liweze kutimia siku moja Napo jibu swali la tatuji unakumbuka ni nini ungependa kupanya uko Marekani ningependa ngalau niweze kupata kazi tena nikiwa huku kwa sababu nasikia kazi pale unalipwa kulingana na kila wakati kila saa Si kama huku unangoja mwisho wa mwezi ndio huweze kuwa hela ningependa kufanya kazi pale niweze kujua jinsi ambavyo wanajiendeleza haraka na kukuza maisha yao Ningependa sana kusafiri na kaka angu, mdogo, kwa kuwa ni kijana mdogo ambaye ndiyo ananza kujielewa na kuanza kutenda majukumu yake ni hombi langu. Kwamba pia ya tembe pale, iwe kifungu wa macho, haize kujua jinsi ambavyo watu anajiendeleza kwa mbio bila kuomba omba. Unaitaji kupumzika, kutembea mengi. Kupumzika, nitapumzika, nitakapofika mbingoni. Niombi langu nitembe mengi hivi kutembea mengi, kuona mengi na unapoona mengi, unaeza saidia watu ama ya naeza kuwa funzo katika maisha yako.

Mara nyingi nacheza na kikundi cha wanakwaya kanisani. Hapo ndipo unapopata. Tunajumuika mara mbili kwa mwezi. Kuenda kujiandaa michezoni. Tuweze kukuza talanta yetu. Hapo ndipo unajikuta tunacheza mpira wa futiboli. Tunakimbia pale kiwanjani. Tunachemsha bongo na michezo mingi. Apo ndipo najikuta nimejumuika na wao mara nyingi kwa mwaka kuliko jinsi ambavyo naeza kuwa nikicheza na ndugu na dada zangu. Mimi ujumuika sana na vikundi vya kanisa kushiriki katika michezo ata si kucheza tu kuimba na kufanya mambo mengi ambayo ya naeza saidia jamii kwa jambo moja au jingine ama. Kuweza kusaidia mwenzangu ambaye pengine ujua watu kujumika na wengine yaeza kupunguzia mawazo ama msongo wa mawazo katika kili yako na katika moyo wako. Kwa hivyo najiunga na kundi la kanisa kwa kuwa pale ispokuwa tu nikucheza tu waweza kukuzana na kusaidiana katika mambo ya kiroho na jinsi ambavyo tunaeza kabiliana na changamoto za umu duniani.

Wakati wa mapumziko kazini, ninahakikisha kwamba nimetafuta kazi ndogo ndogo katika mtandao niweze kupata senti zaidi juu kwa sababu mshahara wenyewe hautoshi. Kwa hivyo ninahakikisha kwamba ninaulizia kazi kama huyu anataka kufanyiwa hili na lile nahakikisha nimeweza kutumia muda huo kupata senti zaidi kuliko ile ambayo nitakayolipwa. Ninatumia wakati wangu wa mapumziko tena kukuza talanta yangu mimi hupenda sana kukaa chini kuimba na kuweza kufanya matembezi kidogo ili mwili uweze kutulia na roho iweze kutulia kwa sababu wakati umeketi chini sana kwa muda mrefu wakuta mwili unaanza kugandamana Ama wakuta tumbo limejaa gesi. Kwa hivyo ninahakikisha ya kwamba nimeweza kuwa na viwango tofauti tofauti ninajitengea mimi mwenyewe kama ni dakika kumi nitembee kama ni dakika kumi niimbe kama ni dakika kumi nirukeruke kama ni dakika kumi nitafute kazi. Kadogo tu kwa kufanya katika mtandao, ili niweze kuhakikisha, nimehitimu kila kitu, kile ambacho ninahitaji kuhitimu katika hiyo siku.

Familia yangu napenda kuipikia chakula kile ambacho wanakipenda kwa kila wakati, tena kuwafanye usafi, tena kuwapeleka mali ambapo pa burudania hawajawai fika. Hayo ndiyo mambo, aswa mimi upenda kuyafanya familia angu tena, napenda kuwasaidia katika kuenda kanisani, napenda kuwasaidia kukuza talanta zao na kukaa chini na kuzungomzea ele mambo ambayo ya nawakuaza maishani. Tunapenda kujifunza sana maneno ya teknolojia kwa sababu kila kitu saizi kime kuwa teknolojia inafaa mtu akwe makini na heze kuwa mtu wakufanya vitu kwa upesi kwa sababu unapoketi tu pale hakuna mtu yote atakayo kusaidia ama kuambie inuka fanya hili usipo jituma we mwenye ukuonyesha kuamba unatamani ama unaomba kuamba ujue kitu fulani Kwa hivyo, familia yangu ni nakikisha kwamba, tuko tunajuana vizuri, tunashirikiana vizuri wakati mtu wako natatizo, tunakaa chini, tunalitatua bila kutaka kila mtu wajue, hili kila kitu kiweze kuwa katika mstari ama katika hali mzuri, hili tusijetukajikuta tukiwa na ugombi miongoni mwetu.

Naam natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu wapata vidole havifanani hakuna mtu anaye eza kufungua kama ni tarakirishi yako ama simu yako ya mkono kama hana kidole kile chako unapata ni ngumu mtu huwezi pata vitu vyako vya siri naam natumia usalama wa vidole katika simu yangu na katika tarakilishi yangu ili mtu asije akaniibia ama kunifanyia jambo ambalo siwezi jibu ni nani alifanya hivo.

Siishi mali ambapo nilizaliwa, ninaishi kuingine ambapo nimekuja kutafuta kazi iliniweze kujihikimu ama kujimudu katika maisha angu ninaishi jijitofauti na pali ambapo nilizaliwa. Kwa hivo, ningependa sana kuishi pali ambapo nilizaliwa lakini kwa vile maisha yako inabidi mtu ajue kujitetea na jinsi ya kupata pesa kifedha kila siku. Siishi mali ambapo na ilizaliwa niko jiji la Nairobi ambapo kuna kazi nyingi mtu naizakuta umekutana na jamii tofauti ili uweze kuelewa jinsi ambavyo dunia inasonga ambacho unezaombo upeleke katika jiji ambalo ulizaliwa ambacho unaona katika jiji lako hakuna ijo kifaa ama ile kazi ama uneza kuza tu talenta hako vyema katika kutoka kwa talenta hako ukute umeweza kukuja na kazi ama umekuja na vifaa tofauti, tofauti ambavyo vinaweza saidia jamii kujikuza sana, tena kwa sana.

Napenda msimu wa krismasi, sababu krismasi ni msimu ambao tunakutana na watu wengi, tunajumuika pamoja, tunazungumza kwa upendo, tunashirikia vizuri, kama ni kuenda safarini, ama kujivinjari, ama kufanya mambo mengi kwa pamoja. Anapenda msimu ambao wa kristmasi juni wakutulia ni wastare na fura ambayo inaweza kubadilisha mambo mengitena. Msimu wa kristmasi ni msimu ambao tunajisafisha nyoyo zetu kumkaribisha kwa dini ya kikristu yesu mkombozi katika maisha yetu. Msimu wa kristmasi unapata ata pale kazini mnazawadiwa na wale amboni wakubwa wenu. Hei inafanya moyo usikie vizuri, unapata fursa hata ya kupumzika na kufanya mambo ambayo kutoka januari ya disemba hujei yafanya Kwa hivyo napenda msimu wa Christmas ya mamwezi wa disembo kwa kijumla Kwa sababu ina mambo mingi, mwaka unenda kuhisha na kila mtu natamani mwaka ushe vizuri, unapata ukiiwa katika hali tu ya kustare na kupumzika.

Kile ambacho kinafanya mazingira ya kazi kwa mazuri ni ile hali ya kukuza usafi. Kama ayo mazingira tunahakikisha tumepanda miti, tumeyamwagia maji, tumefagia wakati hakuna vumbi, tumeosha, kama ni dirisha, kama ni sakafu. Ayo ndio yanasaidia sana mazingira kuwa masafi na tunahakikisha kwamba watu hawajatupa takataka ovyo ovyo kila mahali Tunahakikisha tumeeka pale kando karatasi ambao mtu akitumia ka ni kikombe ama amekikila chakula ama ametumia nini anaweza kukieka kaktika lile karatasi alafu tunatupa vyema pale mahali ambapo linaitajika kutupwa.